Kwa kawaida, sioni umuhimu wa kuenda hospitali mara nyingi kwa mwaka, ispokuwa pale ninapohitaji huduma za afya. Kwa hivyo mara nyingi ninaenda hospitali mara moja au mbili kwa mwaka. Hasa kwa uchunguzi wa afya au matibabu ya kawaida kama vile kupata chanjo, kuchunguza afya ya meno, au kupata tiba ya ugonjwa mdogo hii ni mwaka. Hii ni kwa sababu unapendelea kuzuia matatizo ya afya kwa kufanya shughuli za kujikinga na kuhakikisha napumzika vya kutosha.